Hua najikinga thidi ya jua kali kwa kutumia mwamvuli. Hususani kipindi cha jua kali, huwa natumia mwamvuli kujifunika. Ama ninapokua nimekaa, huwa natafuta sehemu nzuri yenye kivuli naweza kujikinga thidi ya jua kali. Na huwa na pendelea zaidi kutembea sehemu zenye kivuli kwa lengo la kujikinga thidi ya jua kali. Hivi ndivyo navyo weza kujikinga thidi ya jua kali.

Huwa nafanya kazi na timu ya mbali, kupitia mitandao ya kijami kama vile WhatsApp, kupitia Google Meeting, pia huwa nafanya nao watu ambao wapo mbali kwa kutumia Zoom. Zoom huwa inanisaidia kushirikiana na watu ambao wako mbali na sehemu iliyopo kwa lengo la kushirikiana kwa lengo la kufanya kazi kwa pamoja kwa hiyo huwa natumia mitandao ya kijamii kama vile zoom WhatsApp google meeting kwa lengo la kushirikiana ili kufanya kazi.

Ndio, huwa natumia teknolojia ya sauti kwa matumizi mbalimbali kama vile kuwasiliana, kama vile kwenye kufundishia, kwenye kujifunza. Huwa natumia teknolojia mbalimbali za sauti ambazo huwa zinanisaidia kwenye shughuli zangu za kila siku. Teknolojia nazo tumia ni kama vile, mikrofon na teknolojia zingine nyingi huwa nazitumia kwa madhumuni mbalimbali ya kujifunza na mengine ya maisha kila siku.

Ndiyo, huwa napenda kupika vyakula mbali mbali, vyakula kama vile samaki, huwa napenda kupika vyakula kama kuku, huwa napenda kupika pilau, nyama, wali, biriani na vyakula vingine vingi. Huwa napendelea sana kupika vyakula kama hivyo kwa sababu navipenda ni vitamu na pia napenda ninavyopika tunashirikiana kula kwa familia na watu wengine wa muhimu huwa napenda tu kupika chakula.

Mimi napendelea sana zaidi chai. Chai ni kinywaji ambacho kinapatikana kwa wingi. Hususan sehemu niliyopona pia chai tunakunywa kwa chapati na mimi ninapenda sana chai tunapokunywa ama ninapoufungua kinywa. Huwa napenda sana kunywa kwa mfano chai na chapati. Napenda kunywa chai na mkate. Napenda sana chai. Chai ni tamu, chai ni nzuri, chai inaburudisha akili, inachangamisha mwili. Pia inaleta afya kwa mwili na vitu mbalimbali.

Mara nyingi asubuhi sana sana huwa nakula chai na chapati. Chai na chapati ndicho chakula changu huundwa kila siku asubuhi. Huwa nahakikisha napata chai na chapati kwa lengo la kufungua kinywa. Asubuhi napendela sana chai na chapati. Kwa sabu nikitamu, inachangamsha akili, inanipa uwezo wa kufikiri na inanifanya niwe vizuri na niwe tayati kwa ajili ya kufanya kazi.

Mara nyingi zaidi mimi huwa napenda kusimamia. Napenda kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa. Kwa sababu huwa na kuwa na malengo ambayo huwa napenda yatimie. Na ninapokuwa nasimamia watu huwa na mipango, mizuri. Naweza kuwakusanya watu vizuri. Huwa naweza kuwarundika watu vizuri. Ili waweze kufanya kazi ipasavyo na kwa ufasaha zaidi. Na zaidi ya zaidi mimi napenda sana kusimamia.

Natumia sana sana simu yangu kwa lengo la mawasiliano na pia natumia simu yangu kwa ajili ya kujiingizia kipato. Huwa natumia kwa ajili ya kutengeneza matangazo ya mtandaoni, na pia huwa natumia simu yangu kuwapigia watu mbalilmbali kwa lengo la kuwasiliana nao kwa lengo la kusalimiana nao na kwa lengo la kuwajulia hali. Natumia sana simu kwa mawasiliano, na pia kwa lengo la kujipatia pesa kupitia mtandao. Napenderea sana zaidi hayo matumizi, ya simu.

Ndiyo, napenda kukimbia, huwana penda kukimbia sana sana, wanaweza kukimbia uwanjani, naweza kukimbia pembe zoni mwa balabalani, na penda kukimbia kwa sambu kukimbia, kunafanya kujenga afya yangu, kunafanya kuchangamsha mwili wangu, na pia kunaondoa mafuta ambayo ya nakuwandani ya mwili, ambayo ya nakuwa haya itajiki kwenye mwili, na penda sana kukimbia, na huwana kukimbia, sehemu za pembe zoni mwabalabala, na huwana penda kukimbia uwanjani.

Kitu ambacho huwa nafanya usiku kabla ya kulala, uwa na tandika vizuli, kitanda changu, huwanasafisha mazingila vizuli ya kulala, huwa naandaa shuka, nitakalo tumia kujifunikia, huwa naandaa kwanza chakula, ambacho uwa nakula kabla ya kulala, na nikisha maliza vyote hivyo, huwa naomba, na mshukulu mungu kwa kunilinda, huwa na mshukulu mungu kwa kuniwezesha hadi kufika muda wa usiku, na nikisha maliza hapo, huwa na lala. Hivyo ndivyo huwa nafanya kabla ya kulala.

Zana za digit ambazo huwa natumia kila siku kama vile simu, television, laptop huwa natumia kila siku kwa matumizi mbali mbali. Huwa natumia kwa ajili ya mawasiriano, huwa natumia kwa ajili ya kusikiliza mziki, hua natumia kwa ajili ya kujifunza, hua natumia kwa matumizi mbali mbali. Vifaa kama vile laptop na simu na burudani huwa natumia television huwa navitumia kila siku.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata nikiwa kazini ni mafunzo yale ya kutumia teknolojia vizuri, kwa mfano kutumia kompyuta, kutumia simu. Na kutumia vyombo mbalimbali vya mawasiliano kwa lengo la kazini, ambavyo vinanisaidia ama kurahisisha kufanya kazi. Pia kushirikiana na watu, kufanya mawasiliano na watu mbalimbali wa muhimu. Ningependa sana zaidi kupata mafunzo hayo nikiwa kazini.

Huanahifadhi pesa zangu kupitia benki, huanahifadhi pesa zangu kupitia kwenye simu, huanahifadhi mara nyingi, sana nikiwa na pesa nyingi natumia benki na benki ninayotumia ni benki ya Seradibi, ni benki pekee ambayo hua natumia kuhifadhia pesa zangu na pesa zangu huko zinakuwaga salama, zinakuwa salama na njia za kutoa ni njia raisi sana na zinapatika na sehemu nyingi. Njia mbao huanatumia sana zaidi ni njia ya benki. Na benki yenyewe ni benki ya CRDB.

Sifa ambayo muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwajibikaji. Uwajibikaji ni sifa kuu ambayo kiongozi yoyote yule lazima awe nayo. Ni lazima awe anatimiza majukumu yale yote yanayomuhusu. Lazima awe anawajibika yale majukumu yake ambayo yameandikwa kwenye katiba. Uwajibikaji ni sifa kuu ambayo kiongozi yoyote yule lazima awe nayo. Ni lazima awe anatimiza majukumu yale yote yanayomuhusu. Ndio kiongozi mzuri ambayo anatakiwa kuwa na sifa muhimu kuliko zote ni uwajibikaji ndio sifa muhimu kuliko zote kwa kiongozi yeyote yule.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama choma ya kuku. Huwa napenda sana kuku. Ndiyo nyama ambayo naipenda kuliko nyama zingine. Nyama ya kuku nzuri ni kuku nyeupe, ni nzuri kwa ajili ya matumizi, ni nzuri kwa ajili ya afya. Inajenga mwili kama ipasavyo. Na nyama ukila kama nyama vile ya kuku. Mwili unajihisi wenye afya, mwili wenye nguvu na kila kitu inacho. Ina mafuta muhimu yanayotakiwa na nyama ya kuku ni nyama pendwa na ni nyama nzuri ni nyama tamu kuliko nyama zote.

Mimi huwa napendelea sana upepo, upepo ndio mzuri zaidi kuliko hisi, napendelea sana upepo, wa asili, upepo wa miti, ninapo kuwa nje, kitu ambacho huwa napendelea zaidi ni upepo, upepo huwa ni mzuri, upepo huwa unatuliza akili, na napo kwa kwenye upepo akili yangu hutulia, na huwa nahisi usingizi, upepo kwangu ni mzuri zaidi.

Huwa nashamblia mabadiliko kazini kwa mfano, kujifunza teknolojia mpya. Kuwa na watu wenye ujuzi, kuwa na watu wenye mawazo mapia kazini. Ni njia ambazo huwa nazitumia kushambulia mabadiliko kazini huwa na tafuta ujuzi mpya, kupitia watu mbali mbali, wenye elimu ya juu. Ndivyo huwavyo naweza kufanya mabadiliko ninapokua kazini.

Kitu ambacho huwa napenda kufanya napokuwa na familia yangu ni kushirikiana, kujadiliana matatizo mbali mbali yanayoikumba jamii. Kufanya mazungumzo, kufanya mahojiano na changamoto zinazo wakumba wanafamilia kwa kila mmoja anaelezea changamoto ambazo huwa zinamkumba.

Ndiyo huwa natumia mitandao ya kijami kama vile WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok na Upwork na mitandao mingine mingi kwa lengo la kujifunza, kufanya kazi, kujipatia kipato, kushilikiana na malafiki na kuungana na watu mbalibali wa muhimu kwenye maisha yangu.

Kipawa mbacho ni nacho ni kipawa cha kuongoza. Mimi huwa najihisi kabisa nina kipawa cha kungoza. Ninaweza nikapewa watu ama kikundi fulani, kikundi mbali mbali. Nika kiongoza tu vizuri kabisa. Kikawa na mipango na mikakati na uelekeo mzuri. Kwa hiyo kipawa changu mimi ni kipawa cha uongozi.

Tukio la muhimu kwenye maisha yangu yote na tukio la muhimu ambalo lisha wahi kunifurahisha ni kipindi ambacho nilifanya vizuri kwenye mitihani yangu ilikuwa ni ya kidato cha pili nilifanya vizuri sana nilifurahi kwa kweli katika kipindi changu chote ndicho kipindi ambacho nishawahi kupata matokeo mazuri matokeo ambayo yaliwahi kunifurahisha. Yali nifanya niwe na juhudi. Yali nifanya nijione kumbe ni mtu mwenye mafanikio kwenye maisha yangu yote.

Kitu ambacho huwa napenda kufanya. Wakati wa jua kali huwa napenda sana kuoga, na nikishaoga huwa napenda kupumzika nakaa napumzika, nalala kwa lengo la kupumzisha akili yangu. Maana ni kipindi ambacho akili yangu huwa inakua imechoka, kwa hiyo ni muda mzuri ambao huwa nautumia kwa lengo la kuipumzisha akili yangu, kwa lengo la kujiburudisha na lengo la kufurahi zaidi.

Mimi huwa napendelea zaidi suruali kwa sababu mimi ni mwanaume kwa hiyo kitu ambacho napendelea zaidi ni kuvaa suruali. Suruali napenda kuvaa suruali nyeusi, napenda kuvaa suruali ya dark blue, huwa napenda kuvaa suruali ya kijivu, huwa napenda kuvaa suruali ya kaki. Kwa hiyo vazi langu mbao nalipenda zaidi ni suruali. Sababu kubwa mimi ni mwanaume, lazima nivae suruali na siyo sketi.

Mwandishi wa kitabu ambao naupenda zaidi ni muhubiri ambaye anaitwa Christopher. Makasege. Napia hua anajihusisha na kuandika vitabu navipenda sana vitabu vyake ni vizuri vinafundisha vina ujumbe mzuri navipendelea sana zaidi. Vitabu vyake ni vizuri vinafundisha mambo ambayo mtu unawaza kujifunza vitu vingi. Utajifunza mambo ya kiundani zaidi utajifunza namna ya kumjua mungu. Na penda sana kusoma vitabu ya mwandishi anaitwa Mwalimu Christopher Makasegi.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini ni kampuni ya apple. Vifaa vyake vya apple ni vizuri, ni vifaa imara, ni vifaa vyenye nguvu, ni vifaa vinavyotumika kwenye matumizi makubwa. Na vifaa vyake ni imara sana na sio rahisi kuharibika. Kwa hiyo mimi napendela zaidi vifaa ama kampuni ya teknolojia ya apple.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kijerumani. Kijerumani ni lugha ambayo napendea sana nijue napenda sana nijue kwa mathumuni ya kuwasiliana na wageni mbali mbali wanaojua kuongea kijerumani kwa hio lugha yangu pendwa ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijerumani. Ni lugha ambayo nimekua na ndoto nayo nakua na ndoto ya kuweza ata kuenda ulaya kwenye nchi ya ujerumani. Na nikisha kuenda huko nikiwa najua kijerumani. Naweza kuongea na mtu naweza nikazungumza na watu vizuri na kama ipasavyo.

Kitu ambacho huwa nafanya wakati wa wasiwasi ni kujitia moyo ni kutafuta ushauli. Na huwa na tafuta kitu cha kuangalia kwa mfano movie. Movie ambazo zitanifanya niwe na ujasili. Kitu kingine ambacho huwa nafanya ni kutafuta msaada ni kutafuta mtu wa kunifaliji, ni kutafuta muhubili ama mtu wa mungu ambaye ataweza kunisaidia. Ikiwamo kuni hudumia, kuni hubilia kwa lengo la kuitoa ile wasiwasi ambao nakuwa nao kwa mda huo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Huwa napendelea sana kuwa kufanya ubunifu mbali-mbali. Ubunifu kwenye maisha ya kawaida na ubunifu wa vitu mbali-mbali ambavyo vina nizunguka. Napenda sana kufanya hivyo vitu. Napenda sana kuwa mbunifu. Napenda sana kujifunza teknolojia za ubunifu. Huwa napenda sana kushirikiana pia na watu ambao ni wabunifu. Huwa mimi maisha yangu napenda kubuni. Huwa napenda kugundua. Napenda kuwa mbunifu kufanya kitu zaidi. Na kufanya kitu ambacho kipo nje na jinsi watu wanavyo kifanya.

Kumbu kumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni. Kumbu kumbu ambayo nilisha. Nishawahi kufanyanga vizuri kwenye mitihani nishawahi kufaulu vizuri. Wazazi wangu walifurahia. Wazazi wangu walifurahia mafanikio yangu ambayo niliyafuzu. Waliniona mtoto mwenye akili. Mtoto nao jitambua. Mtoto nao weza kufanya vizuri. Darasani ni mtoto ambaye nina akili. Ni kumbu kumbu ambayo naikumbuka sana. Na siku nilipofanya vizuri masomo yangu ya darasani. Ndio siku ambayo naikumbukaga mpaka saa hivi.

Jambo la kidini mbalo kwangu ni muhimu. Ni jambo la maombi ama kuomba kila siku. Ni jamboambalo lina husisha kumuomba Mungu. Kufanya maombi mbali mbali ya kidini. Kwa mfano kukusanyika kwa watu na kufanya maombi kwa pamoja ni jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Nalipendelea kulifanya. Kwa sababu lina manufaa. Linanifanya nijisikie vizuri niwe vizuri na niwe mtu wa kiroho zaidi.

Kinywaji cha baridi ambacho mimi nakipenda sana ni kinywaji cha juisi, juisi hususan ni juisi ya embe, ni kinywaji changu pendwa, ni kinywaji nacho kipenda, ninapendelea kunywa, kinywaji hicho, maana kinakuwa kinaburudisha kinafanya akili yangu ichangamke mwili wangu pia uchangamke uwe wenye afya na mwili wangu uwe wenye kufikiria kwa haraka. Kinywaji nacho kipendelea ni kinywaji cha juisi hususan juisi ya embe.

Kitu ambacho nigependa ni kulala mapema, kulala mapema, kuna nifanya akili yangu ikae vizuli, kuna nifanya niwe mwenye afya njema, mwenye kuchangamuka, kuhu mimi ni afadhali nilale, mapema, kulala mapema, kwangu ndiyo bola zaidi.

Seemu ambao huwa napata habali ni mtandaoni, ni mtandaoni ni semu yangu ama ni chanzo ambacho huwa natumia kwa jili yakupata habali, habali mbali mbali, ikiwemo habali za michezo, ikiwemo habali za siasa, habali za kirimo, habali za biashara na habali za uvivu, uvivu, uvuvi, huwa napata habali kutoka kwenye maeneo kama hayo.

Kitendo cha wema ambacho nishawai kufanya ni kumsaidia mtu Hela. Niki nilimsaidia mtu kwa ajili ya kupata chanzo cha Hela alikuwa na shida, alikuwa anataka aanzishe biashala flani na alikuwa amepungukiwa hela kwa ajili ya kununulia mzani wa kupimia vitu na nilichofanya ni kutoa hela yangu. Nikamsaidia huyo mtu ni moja ya kitendo cha wema ambacho nishawai kufanya kwenye maisha yangu.

Cha kwanza huwa narudi nyumbani, nakaa sehemu tulivu, na chukua maji, na oga, nikishaoga, nakula nikisha kula, nakaa naangalia televisheni, naangalia kwa muda kama vile nusu saa, nikishamaliza kuangalia kwa nusu saa, huwa naanda mahali pakwenda kulala, nikishamaliza hapo naenda kulala napumzika, napumzisha mwili wangu, kisha nalala muda wa kutosha kwa ajili ya kupumzisha akili.

Zoea zuli ambao nimejenga ni zoea lakuamuka asubuhi na mapema na nafanya shugli zangu ndogo ndogo na kisha nafanya usafi wa muli wangu na oga na safisha meno naandaa chakula, ikiwemo chakula chasubuhi na kunywa chai, diyo mazoea ambao nimejizoea mbao wana saiku, jiri ya kujenga mwili, kwa ajiri ya kuchangamsha akili mbali mbali.

Ndio huwa napenda kupiga picha. Na sana sana kipindi ambacho huwa napenda kupiga picha. Ni kipindi ambacho huwa na nimekaa, nime pumzika. Nimevaa vizuri, nimependeza na tafuta sehemu mzuri. Sehemu yenye mandhari nzuri na chukua picha. Nikiwa nimevaa nguo nzuri za kupendeza napiga picha kwa lengo la kuwaonyesha marafiki ndugu na jamaa kwa madhumuni ya kujiburudisha na kujifurahisha.

Mchezaji wa mchezo ambayo na mpenda zaidi ni Lonado Lonado ni mchezaji wangu pendwa na mpenda na jinsi anavyocheza na mpenda sana. Huwa anacheza vizuli, huwa anacheza kwa kujituma. Anatumia akili sana, anapokua uwanjani. Ni mchezaji mwenye bidii na mpenda sana Lonado ndiye mchezaji pendwa anafanya kazi sana anajituma na ni mfano kwa watu wengi.

Ndiyo huwa napenda kupanda milima, milima mbalimbali, hususan ile ambayo ipo kalibu na nyumbani. Huwa napenda kupanda kwa ajili ya kujiburudisha, kwa ajili ya kufanya utalii mdogo mdogo, na kwa ajili ya kutuliza akili pale kipindi inapo kuwa na mawazo, ama inapo kuwa nasumbuliwa na kitu flani huwa napenda sana kupanda milima.

Kitu ambacho napenda sana kuhusu shirika langu ni kuona jinsi watu wanavyoshirikiana, jinsi watu wanavyofanya kazi kwa kutumia ubunifu mkubwa, jinsi watu wanavyopenda kusaidia watu wengine na wenyewe waweze kufanya vizuri. Kama vile sisi tunavyofanya vizuri, kwa hiyo napenda sana vitu hivyo kuhusu shirika langu. Shirika langu lina ushirikiano. Linapenda ubunifu, linapenda watu wapya waweze kufanikiwa. Na ndivyo tunavyofanya mara nyingi.

Sehemu ambao napenda kufikia katika kazi yangu ni kuona naweza kuajiri idadi kubwa ya watu, idadi kubwa ya watu ambao wataweza kufanya kwenye kazi yangu, wataweza kujipatia kipato kwa ajili ya kumudu maisha yao. Itaweza kufikia sehemu ambapo nitaweza kuzalisha vitu vyenye umbora. Itafanya watu wengi mbalimbali waweze kuja kutembelea kampuni yangu. Ama kazini kwangu kwa lengo la kujifunza. Kwa lengo la kupata kitu au uzoefu ule ambao unatakiwa.

Ndiyo huwa napenda maua, napenda sana maua jinsi yanavyo kuwa naonekana, ya napenda kulima maua, napenda kuyatunza, na pendelea sana kuona jinsi yanavyo onekana, huku yanaonekana mazuri, ya napendeza, yenye uvuto na maonekano unaofaa. Napenda sana maua, husan maua ya kwenye miti, maua ya kupanda, na maua yale ya kujiotea, na ya penda sana.

Kitu ambacho huwa nafanya kipindi cha weekend ni kuangalia miladi ambayo nipo nayo, miladi yangu ya ziada kama vile ufugaji, kilimo na mazao mbali mbali. Huwa napenda kuenda kuiangalia sana hususan kipindi cha weekend huwa napenda sana kuenda kwenye mifugo yangu kwenye wanyama wangu na pia huwa napenda kufanya. Kitu ambacho huwa napenda kufanya wakati wa weekend ni kuwasiliana na marafiki. Asusan marafiki wangu, wale ambao tumetengana kwa mda mlefu. Kitu ambacho huwa nafanya ni kutafta mawasiriano nao. Na kuwasiliana, nikiwa nimepumzika, nikiwa nimekaa. Ninachofanya ni kuwasiliana nao, ni kupiga nao story. Ndicho ninachofanya sana sana wakati wa kipindi cha weekend.

Namna ambavyo huwa nashughulikia wateja, kwanza ni kuwakalibisha, ni kuwauliza, wanapenda kitu gani, ama wangependa ni waudumie kuusu kitu gani. Na waeleza umuhimu wa bidhaa ni rizo nazo, na waeleza jinsi gani, wakisha nunua hizo biza wataweza kuzitumia ni namna gani hizo biza. Kama imetokea hitrafu mbali mbali wanaweza kuwasiriana na mimi kwa lengo la kuwa shughulikia tatizo lao ama kwa lengo la kuwa tatulia tatizo lao kuhusu biza hizo watakazo nunua.

Tabia ya watu ambayo inachukiza ni tabia ya kuwa mkali, mtu mwenye hasira, ni mtu asiyependa kusikiliza wengine. Ni tabia mbaya sana ni tabia inayochukiza, ni tabia ambayo haihitajiki kwenye jamii tabia hiyo inaweza kusababisha ugomvi, inaweza kusababisha kutokuwa na maelewano kwenye jamii ama baina ya watu wawili ama jamii fulani.

Kumbukumbu ambayo nionayo ni kumbukumbu ya kutisha ni kumbukumbu ambayo nishawai ku kumbwa na ugonjwa wa ghafla, ugonjwa ulishambulia, kichwa changu, ulinisababisha nijisikie vibaya, ulisababisha nihisi maumivu makali, ni kumbukumbu mbaya ambayo ni kumbukumbu ya kutisha nilio nayo ambayo ishawai kunipata kwenye maisha yangu. Ni kumbukumbu ambayo singependa kuikumbuka kwa sababu ni hatari inanifanya nijihisi vibaya inanisababisha niwe mpweke inanisababishia wakati mwingine nikiikumbuka na kuwa na wasiwasi kwa hiyo ni kumbukumbu mbaya ambayo sitaki ata kuikumbuka ambayo ishawahi kunipata kwenye maisha yangu.

Ndio huwa napenda kuangalia nyota. Napenda kuangalia nyota jinsi ambavyo zimejipanga ni jinsi zinafyo vutia. Ni jinsi gani zilivyo kuwa nyingi. Napenda sana kuangalia nyota. Susa n zajua angani. Ingine ni nyota kubwa. Zingine zinangaa zinavutia nakupendeza. Zinaonekana kwa mbali. Napenda sana kuangalia nyota. Ususa n wakati wa usiku. Zinapokuwa zinangaa kwa nguvu zakezote.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, mafanikio ya kujipatia kipato, ambacho kinakidhi, mahitaji yangu, ni mafanikio ambayo nimekuwa na ushirikiano na watu mbali mbali ni moja ya mafanikio ambayo nimepata ingine ni kutumia teknolojia ya mbali na mawasiriano vizuli kama ipasavyo na watu mbali mbali huwa wanapenda kuniita ujuzi wa teknolojia ama mawasiriano na bali. Napenda sana hayo mafanikio na nimeyapata kwenye kazi yangu.

Kumbu kumbu nzuri ambazo ninazo za shule ni jinsi ambavyo nilikuwa na nimefanikiwa kuyajua masomo ipasavyo kushirikiana na watu vizuri na kuwafundisha watu vizuri kwenye masomo mbali mbali ambayo yalikuwa yanawashinda na pia kumbukumbu nyingine ni kuwa na ufaulu wa juu hususani kwenye masomo ya hisabati, masomo ya sayansi na masomo mengine mengine ambayo yalikuwa yaaonekana magumu lakini kwa upande wangu yalikuwa ni masomo rahisi sana. Kwa hivyo.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi kama binafsi ni ujuzi ambao naona kabisa. Ninahitaji kuimarisha na kujifunza zaidi vitu mbalimbali kuhusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Ni teknolojia na ujuzi muhimu sana kwangu. Kwa hiyo ningependa kuimarisha zaidi.

Namna ambavyo huwa nashughulikia makosa cha kwanza huwa na tafuta chanzo cha kosa huwa na tafuta jinsi gani kosa lilivyotokea na namna ya kuishughulikia huwa naangalia jinsi gani kosa lilivyoathiri na huwa nalitatua kwa kuangalia ni nani aliyesababisha kosa na kosa likishatokea na juwa namna gani hasara ilivyotokea na namna gani ya kufidia ili hasara ambayo imetokea. Jinsi ndivyo ninavyoshughulikia makosa napokuwa kazini.

Mikutano ambayo naipenda zaidi ni mikutano ya dini, ni mikutano yangu pendwa, ni mikutano ambayo naipenda. Kwa sababu watu tunakaa na watu mbalimbali, tunajadili masuala mbalimbali kuhusu maisha, ni jinsi gani, mfano tunaweza kuishi vizuri katika jamii yetu. Ni vikao vya dini ambavyo huwa tunajadili, ni jinsi gani ya kuishi vizuri na Mungu, ni jinsi gani tunaweza kudumisha uhusiano wetu na Mungu wetu. Ni namna gani tunaweza tukakaa katika maisha na kufanikiwa katika Mungu.

Maendeleo ambao ningependa kuyaona kwenye jamii yetu ni maendeleo ya kiuchumi, ningependa kuona jinsi watu wanafyo fanya maendeleo ya kijamii wanafyo fanya shuuri mbali mbali, ikiwemo kilimo, biashara, uvuvi, na shuuri ambazo zingeongeza mapato ya nchi, mapato ya jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi, ya kiwa yana paa, ya kiwa yanaendelea hususan kwenye nchi yangu.

Huwa nayapokea maoni vizuri na ninapopokea maoni kutoka kwa watu wengine. Huwa nawaelezea kiundani, huanawauliza kiundani. Ni jinsi gani hayo maoni ya mekaaje na namna gani yanaweza kutusaidia. Huwa napenda kwauliza vitu kama hivyo. Ususan kwa ile jamii ambayo inanizunguka ni mambo fulani ambao huwa nayazingatia ni kuona kwanza. Chanzo cha maoni ni namna gani maoni yanaweza kuninufaisha jamii ama yanaweza kuninufaisha mimi ni jinsi gani maoni hayo waliotoa yanaweza yakawa na matokeo halisi na pia ni namna gani yanaweza kuwa na matokeo chanya kuhusu hayo maoni.

Wanakunywa kwa siku lita mbili za maji. Wanahakikisha angalau kila siku. Napata litambili za maji ingine huwa nakunywa sana sana pale ninapo kuwa nime ninapokuwa na nimemaliza kula chakula. Wanakunywa maji ya kutosha huwa nahakisha mwili wangu nakuwa na maji ya kutosha. Na napo kunywa huwa nahakikisha nakunywa angalau glasi mbili. Pahali napotoka kukula na wakati wa jua kali pia huwa nahakikisha nakunywa maji ya kutosha kwa ajili ya afya ya mwili.

Ndio navaa miwani huwa navaa miwani yenye lensi ya sifuri yenye lensi ya sifuri nukta tano hii ni miwani ambayo huwa inasaidia niweze kuona vizuri. Macho yangu yana hitilafu ndogo, ambayo huwa yananisabishia nisione vizuli, kwa hiyo ninapo vaa miwani, huwa yananifanya nione vizuri, na mwili wangu uwe vizuri uwe umerelaxi uwe na waza vizuri, na pia huwa inasaidia kuondoa maumivu.

Malengo ambayo ni nayo kwenye kazi yangu ni kufanya kazi kwa bidii na kazi yangu naifanya ni kuenea mikoa yote ya Tanzania na atimai kufuka kwenye mipaka yote ya Tanzania na kuenda nchi kama vile Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zambia, Msumbiji, Malawi na kama vile Congo na nchi nyingine zote zinazo isunguka Tanzania. Nina malengo ya kufanya kazi kwa bidii sana mno.

Ndiyo, napenda asali, na penda sana kula asali, asali ni tamu, asali inaburudisha akili yangu, inaburudisha fahamu zangu, na pendelea sana asali, asali inanifanya akili yangu iweze kuchangamka asali pia inatibu magonjwa mbalimbali natumia sana mara nyingi asali.

Filamu ambazo nasipenda zaidi ni filamu za dini, hizi ndizo filamu zangu ni filamu zangu pendwa, huwa napenda kusiangalia mala kwa mala, huwa zinanitia moyo, huwa zinanifariji, zinanifunza mambo ya muhimu kwenye maisha na huwa zinanifunza kuchapa kazi. Filamu zangu nazozipenda zaidi ni filamu za dini.

Mimi sana sana huwa napendelea mwanga wa kati. Mwanga wa kati ni mzuri sana na pia ni salama kwa afya yangu. Ninaupenda sana mwanga wa kati kwa sababu mwanga wa kati unanisababisha nione vizuri. Niwe na macho yenye utulivu ama macho yenye afya njema. Napenda mwanga wa kati zaidi.

Uwa na bolesha michakato ya kazi kwa kutathimini, utendaji wangu wa kazi, huwa na bolesha kwa kutafta watu muhimu, watu wenye ujuzi zaidi kwa malingo ya kunifundisha na kunifundisha mbinu mbalimbali, za kufanya kazi na kutafta watu kwa ajili ya kunitaftia watu muhimu, wakufanya nao kazi.

Ndiyo, huwa napenda kufuatilia matukio ya kimataifa na matukio mbalimbali, kama matukio ya siasa, matukio ya uchumi, matukio ya kijamii. Napenda sana kuyafuatilia kutoka kwenye mataifa mbalimbali, mataifa makubwa, kama vile Israeli, China, Marekani, Ujerumani, na mataifa mengine makubwa. Napenda sana kufatilia matukio mbalimbali, nje ya nchi ya Tanzania.

Ndiyo nishawahi kufanya kazi ya kujitolea, nimeshawahi kufanya kazi ya kujitolea, ambayo nilifanya, nilikuwa najitolea, kufundisha wanafunzi, mbali mbali, nilikuwa nafundisha wanafunzi, wa jamii ambayo ilikuwa inanizunguka, nilikuwa na wafundisha masomo mbali mbali kama vile hisabati, somo la lugha ya kiswaili na somo la lugha ya kiingereza.

Kitu ambacho huwa nafanya kwa ajili ya kujiandaa na mkutano ni kuandaa vitu muhimu, ama kuandaa kitu cha kuandika, kuandaa kitu ambacho nitaongea kwenye mkutano na kuandaa mazingira maalumu ambayo watu watakutanika kwa lengo la kufanya mkutano, na kuandaa wahudumu na vitu vitakavyotumika wakati wa mkutano.